Kwa sasa hivi, ninafurahia sana kujifunza kuhusu AI na jinsi ya kuitumia vizuri. Si tu kuandika test bali kujenga agent au kutumia multimedia AI kama kuunganisha picture, videos na test ili kufanya kazi ya haraka zaidi. Inanisaidia kazini na hata maishani ya kila siku kama kuautomate tasks au kufikiria mawazo mapya. Nikitu kinachobadilisha ulimwengu na nikiendela kujifunza. Inanifanya nihisi niko mbele kidogo.

Mfanyi bora ninaemjua ni Elgon Muski. Yeye ni mjasiriamali ambaye amefanikisha makampuni makubwa kama Telstar Space na Eurolink. Ninampenda kwa sababu ana maono makubwa, anadhubutu kufanya mambo ambayo wengine wanaona kuwa magumu, au yasiowezekana. Na amefanikiwa kubadilisha sekta za magari, uchuguzi wa anga na teknolojia ya akili bandia. Ndiyo nakumbuka wakati alipotuma gari lake la Telster angani kwa kutumia roket ya Falcon heavy mwaka wa elfu mbili na kumi na nane. Gari hilo lilikuwa na dummy iitwayo Starman na bado linasafiri angani hadi leo. Hii ilikuwa jambo la kustaajabu na la pekee. Na ninajifunza kutoka kwakea umuhimu wa kufikiria kwa muda mrefu kudhubutu kuchukua hatari kubwa na kuwa na azimio la kufikia malengo makubwa hata kama ya hitaji miaka mingi. Pia ananifundisa umuhimu wa kushindwa na kuendelea mbeleni. Ninaona anafanya biashara kwa njia ya kipekee na yenye ujasiri kubwa. Anatumia raslimali zake kuekeza katika miradi ya baadaye, badala ya kufikiria faida za haraka tu. Na hii inanifanya awe mfano wa mjasiriamali wa karne hii.

Kwa kweli ama kulingana na taarifa kutoka kwa hospitali ama kituo cha afya, wanasema mafuta mengi siyo mazuri. Lakini mimi ukweli napenda mafuta ambayo ni ya katikati. Si ile mafuta mingi, wala sii kidogo sana. Kwa sababu mafuta mingi, ya hufanya chakula iwe tamu, lakini bado ikiwa mingi sana ikizidi, inafanya chakula kiwe si kitamu. So napenda mafuta yenye, chakula chenye mafuta ya kati ambayo ni mafuta ya na tengeneza chakula iwe iwe nzuri na pia hufuatilia afya kwamba hupaswi kula mafuta mingi.

Ndiyo naifathi kitu cha thamana sana kwangu. Ni pete ndogo ya thahabu iliyo kuwa ya nyanyanyangu marihem. Pete hiyo si otu ya thahabu bali inamana kubwa sana kwangu kwa sababu nili alinivulia wakati warusi yangu na hakanyambia. Hii itakukumbusha kwamba familia ni musingi wa maisha yako. Kila ni napo yona inanitia moyo na kunikumbusha mandili, alionifundisha upendo, umilifu na umuimu wakua thamini wale walio karibu nasi. Ingawa dhamana yake ya fedha inaeza kuwa ndogo, dhamana yake ya kihisia ni kubwa zaidi kuliko chochote kingine ninachokimiliki.

Ndiyo, napenda sana kulima bustani kwa sababu kuna nipa furaha kubwa na amani ya moyoni. Hapa kwangu nina bustani ndogu nyuma ya nyumba ambapo ni na lima mboga za kila siku na maua machache. Kulima bustani ni kama therapy kwangu kueko mikueka mikono ardhini kuona mbegu zinachipuka na kufurahia mavuno. Hapa bustani kwangu na kutumia kama kupanda mboga za kienyeji, maua ya mapambio na kupata mazao yangu mwenyewe.

Ninapokwenda ama unapenda kwenda wapi kwa likizo ya ndoto, ok. Pwani ya ndiani au lamu, mchanga mweupe, maji ya bulu na amani kamili. Kati ya fukweni na milima au mjini na chagua gani, ufukweni kabisa bari, ndiye inayonipa amani ya kweli. Ninakumbuka nilichofenda kufanya huko ya kutembea pwani hewa tamu wakati wa machoyo, kula nasi mbichi na samaki moto. Wakati ulimwengu nina penda kusafiri naye. Rafiki wakaribu au mpendwa anaedhamini kimya na starehe ya pamoja. Ninaitaji kupumuzika hau kutembea. Kupumuzika saidi kitandani cha puani kuogelea kusoma bila haraka.

Kinacho nifanya nicheke ni rafiki anapojaribu kuwa serious. Sana alafu anafanya kitu cha kushangaza kabisa. Video za paka wanaanguka au umbwa wanaojaribu kuingia kwenye sanduku ndogo sana. Meme za matatu na maisha ya Nairobi zile za hii city. Hujui huruma zinanivunja.

Ninashambulia mabandiliko kazini kwa kuyaona kama funzo ya kukua bandala ya tisho kwanza ujitahidi kuona mabandiliko na malengo yake ili nijipange vizuri pili huwa niko tayari kujifunza ujuzi mpya na kurekebisha mtazamo wangu ili kuendana na hali mpya. Saidi ya yote uwasiliana vizuri na wenzangu ili kushirikiana kupuguza changamoto na kuakikisha mabandiliko hayo yanaleta matokio chanya kwa timu na kazi kwa unjumla.

Ndio napenda kucheza na watoto kwa sababu hunikumbusha upande wangu wa ndani uliohuru na wa kweli. Wakati niko nao, huwacha kufikiria sana na kuingia kwenye ulimwengu wao waubunifu. Vicheko na maswali yasio na mipaka, huwa muda hunifanya nijisikie mwepesi moyoni. Kama kwamba nimerudi kwenye furaha raisi isiohitaji maelezo mengi. Furaha ninayohifadhi kama azina yangu binafsi. Kwa hivyo.

Nazilea nywele zangu kwa kuzingatia maitaji yake, sii kalenda. Wakati sinapo isi kukauka au kuchoka, hapa ndipo nazintusa na zitunza kwa upendo zaindi. Iwe na iwe ni kuzipaka mafuta, kuzipumuzisha bila kuzibana, au kuziacha zipumuetu. Huu ni utaratibu wangu wasiri. Unaoe ndeshwa na kusikiliza nywele, kusikiliza nywele zangu badala ya kuhesabu siku.